Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwasikiliza kwa makini na kuonyesha heshima na taadhima pia na kuzungumza kwa uwazi na kuuliza maswali ya kirafiki pia naesa kuwa niwe mkweli na msaidizi wakati wa mazungumzo kushiriki mambo ya pamoja kwa maslahi au vichekesho kwa binadamu mara nyingi ni kupatia.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu mahali pa kimya hunipa hisia ya utulivu na umakini hunisaidia kufikiria kwa kina bila usumbufu pia napata ni rahisi kusikiliza mawazo au mazungumzo kwa makini hupunguza msongo wa mawazo na kujosha akili. Yanafaa kwa kusoma na kufanya kazi ya kuhitaji umakini au kupumzika kimya hakimaanishi upweke kinaweza kuwa na sauti za asili ya kama upepo ndege au maji ambazo hutuliza zaidi.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Radio ina mambo mazuri kama vile muziki mbalimbali na vipindi vya burudani ambazo hunifanya kunituliza. Kuna habari na mijadala inayoongoza, maarifa. Hiyo basi pia hunifanya kuwa mbunifu katika lugha ya Kiswahili. Kuna hisia ya kuunganishwa na jamii, hasa vipindi vya moja kwa moja, hivyo hutuunganisha pia kama jamii ni rahisi kusikiliza ukiwa kazini, ukiwa safarini au ukiwa unapumzika. Hivyo basi mie napenda kusikiliza redio.

Naam, naishi mahali nilipo zaliwa kwa sababu hapo ndipo kuna kumbu kumbu nyingi watu wana ninao wafahamu kuna hisia za nyumbani kuishi mahali nilipo zaliwa kuna rahisisha kuendelea na mila marafiki wa utotoni na mazingira niliyo yazoea.

Ndivyo, napenda kutembea msituni manake kutembea msituni, kuna leta utulivu wa kipekee huwa na hewa safi, kuna sauti za ndege na kuna harufu ya miti pia husaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo pia ni nafasi nzuri ya kutafakari kujijua, zaidi na hata kupata mawazo mapya msitu hunipa hisia ya kuwa karibu na akili ya kujisikia huru.